Mimi ningesema napenda kuongea kwa sababu kuandika yanichosha mimi. Heri kuongea, heri niongee niongee kwa sababu kuongea, nitaweza kujieleza vizuri. Kuongea kuliko kuandika na pia kuandika yachosha mtu sana.

Mimi kama ni mtu wa kuamka mapema ama usiku. Mimi ni mtu wa kwa muka mapema. Mimi napenda kuanza siku yangu mapema ili siku inapoendelea kusonga nishajua yale mambo yote ambayo nafaa kufanya. Kama mimi napenda kuamka mapema ni kumaliza kazi yangu mapema na pia nalala mapema.

Juisi gani ya matunda ninayopenda? Mimi napenda maembe. Napenda juisi ya maembe. Maembe hunifurahisha. Maembe na mananasi. Maembe yakichanganywa na mananasi huwa na ladha nzuri sana. Kwa hivyo, hiyo ndo juisi ambayo nafurahi sana kuikunywa. Nikikunywa nahisi vizuri. Najihisi mwenye nguvu, nahisi vizuri sana.